Mimi wakati, kuna mapumziko mchana, unapata ya kwamba naenda pale kwa chini ya muti ama pali pakivuli mzuri ama pale ambapo hewa inapiga mzuri na naweza kutulia hapo. Na kwanza kutafakari kama kuna kazi ambayo inafaa nifani naanza kuipigie hesabu kama kuna jambo lanisumbua akilini naipigia sabu yaani kutafakari tu naam.

Chakula cha kigeni ambacho nimewai kujaribu ni ile chakula kwa jina ya pizza wanasema kweli pizza ile si jambo ambalo lilianzishwa huku Afrika mashariki. Jambo ambalo lilianzia kule Italia unapata kwamba nilijaribu nikaula lakini haukunipendeza vile naam.

Wengi, wengi wetu tunapendelea kurudi ujana manake Mimi, hivi sasa mimi ni kijana bado. Lakini, tunatamani kurudi pale nyuma. Na tukiwa na hii yaani hii akili ambayo tumeweza kujua hivi sasa kule mbeleni, ndiyo tuweze kupanga maisha yetu vizuri manake sahii, kuna mambo ambayo natamani hatungewahi yafanya. Lakini sasa hatukuwa tunajua wakati tukiwa watoto wadogo Nam.

Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea ni yale mazingira ambayo yana utulivu. Mazingira ambayo kila mto ameshugulika na kazi yake. Kila mtu anajituma. Kila mtu anajituma manake unapokuwa pale kazini na unaona kila mtu anajituma. Unapata ya kwamba pia wewe unapata ile motisha ya kujituma. Na kufanya kazi kwa bidii naam.

Mimi kuhusu wasilisho mimi kusema ukweli mimi ni mutu ambaye anapenda kusambaza wasilisho langu kupitia kuongea. Napenda kusaidia watu wakati labda hawaoni ama jambo fulani linawasumbua yaani unapata kwamba mimi nawapatia ujumbe naongea nao nawaambia nawapa ushauri, nawapa ushauri nawaambia ni hivi na hivi. Wale watu ambao labda wanahitaji ushauri nawapatia ushauri kupitia yaani kuongea, naam.

Mimi tatizo zinapotokea pale kazini unapata kwanza kitu cha kwanza ni kujua chanzo tatizo hilo. Unapo elewa chanzo cha tatizo hilo pali kilipotokea kitu ambacho kilifanya tatizo hii ikakuja ikatokia napata kwamba kutakuwa na urahisi wakuelewa jinsi ya kutatua tatizo hilo naam.

Wakati mimi na kiamwa na wasiwasi, napenda nitulie pahali peke yangu. Peke yangu, wakati niko peke yangu napata kwamba huwa na kuwa na urahisi wakuweza kutatua chanzo cha wasiwasi hiyo. Lakini wakati nina watu pale karibu, mambo mengine ambayo yana nisumbua kichwa pia, unapata kwamba itakuwa shida, shida sana. Kitu za napendelea niwe yaani peke yangu niweze kutatua tatizo hilo. Naenda pahali natulia. Kisha naanza kufikiria na kutabasamu. Na kuweza kutatua tatizo hilo. Naam.

Chumba changu cha kulala unapata ni sehemu pale nyumbani ambayo ni room kubwa vile. Ina kitanda pale kubwa rangi yake ya ndani ya ukuta ni ya samawati. Unapata kwamba kitanda changu kimeekwa kukuta pale lakini kina nafasi upande zote na mtu anaeza ingilia kulala pande zote. Isipokuwa upande wa mbele yaani unapata kwamba ninapotazama dirishani naeza kuona miti. Miti ambayo ya kule nje ndege manthari nzuri sana upepo unavuma. Naam. Unapata kwamba kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kitanda changu. Pahali pa mapumziko panafaa kuwa pahali ambapo Panaheshimika. Naam. Kwa.

Chakula ambacho mimi hula mara mingi mchana unapata ni nyama na chapati. Nyama na chapati ndicho chakula ambacho mimi hupendelea kukila mchana. Manake mimi hupendelea protini. Unapata chapati ina kiwango kidogo cha protini, lakini nyama ina kiwango kikubwa, naam.

Ili kujiandaa kwa mkutano unapata ya kwamba mimi kitu kwanza hua nafanya ni kujua mathumuni ya mkutano huo kisha kuandaa taarifa mambo kama hayo na baadaye wakati naenda mkutano huo napata kwamba napanga kuvaa vyema. Lazima uvae vyema maanake mtu ambaye amevaa vyema anaashiria anaashiria vyema pia naam.

Wakati wa siku ambao mimi hufanya kazi kwa zaidi ni wakati wa asubuhi. Asubuhi na mapema mtu huwa na ule yani bidii na kujituma na uchangamufu. Jua mtu saa hiyo ametoka labda amefanya zoezi lake aliamuka, aliweza kutuliza mawazo yake. Aliweza kupumzika usiku, sasa unapata asubuhi mutu huwa na nguvu mingi na bidii ya kujituma. Naam.

Hali ya hewa mbayo naipenda ni ile hali ya upepo. Mimi napendelea upepo, maana yake upepo, hutuliza mwili. Upepo utengeneza yani ule unaitwaje. Wepesi ina ndo hunifanya mimi niwe mtu ambayo nahisi furaha yani. Lakini jambo lolote kwa wingi huwa na madhara yake. Sasa napendelea tule upepo, kidogo kidigo yani. Ina hubaridi yani na.